Mimi kawaida kifaa changu simu naicharge mara mbili. Marambiri kwa siku. Ndio, naicharg mara mbili kwa siku ili ikue kwa sababu mimi napenda kuwa in time ni kiwa online ni kiwa connected. Ili mandugu, kama ni biashara au kikazi nasaidia.